Mtu aliyenifundisha somo muhimu zaidi ni mama yangu. Alinionyesha kupitia matendo yake kuwa nguvu si kelele. Nikuamka kila siku kufanya kile kinachopaswa kufanywa na bado kupata nafasi ya kuwajali wengine sikuelewa wakati huo lakini ninaishi kwa somo hilo sasa.

Kwa kawaida nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia raisi lakini yenye maana napenda kuwa karibu na familia na marafiki wakaribu. Wale wananifanya nijiskie nyumbani hatuitaji sherehe kubwa wa kicheko mazungumzo na mda wa pamoja vinatosha. Sheree ninaikumbuka zaidi ni ile tulioka nyumbani tukapika pamoja na kucheka hadi usiku. Ilikuwa raisi lakini ilijaa upendo. Chakula ninachokipenda siku hiyo ni wali na nyama na keki ya chakula tu wa ya lazima. Kwa siku yangu ya kuzaliwa ijayo ningependa kupokea zawadi isio ya vitu muda amani ya moyo na kumbukumu nzuri zina zitakazo dumu.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, huanza kwa kuelewa lengo. Najihakikishia najua kinachotarajiwa kwa nini mradi huo ni muhimu. Na matokeo yanayohitajika. Bila hilo, kazi huwa ngumu kuelekeza. Kisha napanga, nagawanya mradi katika hatua ndogo ndogo, naweka muda wa kila hatua. Hii hunisaidia kutozidiwa na kazi yoyote kwa wakati moja. Baada ya hapo, naanza hatua ya kwanza mapema. Hata kama sio kamilivu kuanzia hunipa mwelekeo na motisha. Njiani najidhamini na kurekebisha nikihakikisha niko kwenye mstari sahii. Mwisho, ninaweka mawasiliano wazi na watu wanaohusika, kwa sababu mradi mzuri hujengwa kwa ushirikiano.

Ningependa kutembelea Cape Town Afrika kuzi kusini juu na mchanganyiko wa uzuri wa asili na maisha ya kisasa bahari mlima na utamaduni ulio hai. Ningependa kusimama juu ya Table Mountain. Kutembea kando ya bahari na kuhisi historia na nguvu ya watu Wake. Ni mji unaonekana kuwa na adidi nyingi na ningependa kujifunza kutoka humo ana kwa ana.